Napenda harufu safi na ya asili kuliko zile za kutengenezwa kupita kiasi. Harufu ya mvua baada ya kiangazi hunipa utulivu wa kipekee. Kahawa mpya pia inanivutia kwa sababu inashiria umakini na mwanzo mzuri wa siku. Harufu ya maua ya asili hupendeza bila kujilazimisha. Manukato makali hunichosha na mara nyingi huonyesha kupitiliza watu wengi hudhani harufu kali ni mvuto lakini mara nyingi ni kinyume chake harufu nzuri inapaswa kuwa ya karibu si ya kushambulia puwa za watu napenda manukato yenye mchanganyiko wa miti au udongo harufu kama hiyo huacha kumbu kumbu bila kelele.

Sifa mzuri kwa kiongozi aliye mzuri ni lazima kiongozi yule awe na uwadilifu bila hapo mengine yote ni maigizo. Maono ni muhimu lakini bila uwezo wa kuyatekeleza yanabaki ndoto tupu. Kiongozi anapaswa kuwa jasiri kufanya maamuzi magumu hata ya sipo pendwa.

Kusubiri kwenye mistari kwa kawaida kunanichosha, lakini si kwa sababu ya muda tu, bali pia kwa sababu ya ukosefu wa mpangilio wa wengine. Napenda utulivu na nidhamu, hivyo kusubiri watu wasiufuate mfumo hunikera. Pia kusubiri kunanifundisha uvumilivu, lakini mara nyingine uhisi ni kupoteza muda bila tija. Wengine wanapendelea kelele, au kujaribu kukata mstari, jambo linaloongeza hasira. Hata hivyo ninajitahidi kubaki na tabia dhabiti, na heshima. Kusubiri pia ni nafasi ya kutafakari au kupanga hatua zifuatazo. Wala sio kwa kuangalia saa. Kwa kweli ni jaribio la nidhamu binafsi zaidi ya hali ya nje.

Nina kipawa cha kupanga na kutatua matatizo kwa utulivu na kwa busara. Si kipawa cha kufanya mambo bila mpangilio. Pia nina kipawa cha kuchambua tabia za watu na kuona hatari au nafasi zinazoweza kupita wengine. Kujenga uhusiano na kuelewa nguvu na udhaifu wa timu, pia ni kipawa changu. Napenda kutumia akili yangu kusoma mazingira na kufanya maamuzi yenye mantiki. Pia ni nakipawa cha kushirikisha wengine katika kazi kwa ufanisi bila kupoteza muda. Uwezo wa kubadilika na kustahimili shinikizo ni kipawa kingine muhimu. Pia nina kipawa cha kutathmini rasilimali vizuri na kuzitumia kwa tija. Kuandika na kuelezea mawazo kwa uwazi, ni kipawa kingine ninacho kithamini.

Napendelea kitanda kigumu kuliko kile laini kupita kiasi. Kitanda laini hujiskia vizuri mwanzoni lakini huumiza mgongo badaye. Jambo watu wengi hupuuza. Watu huchagua starehe ya muda mfupi badala ya afya ya muda mrefu na hiyo ni kosa. Kitanda kigumu husaidia mgongo kubaki katika mkao sahihi. Usingizi bora haupatikani kwa kuzama kama povu bali kwa msaada dhabiti wa mwili. Nimeona wengi wakilalamika maumivu ya mgongo kwa sababu ya vitanda vya kifahari visivyo na msaada. Kitanda kizuri si lazima kiwe laini bali kiwe na usawa sahihi. Kulala vibaya huathiri siku nzima. Afya ya mgongo ni muhimu kuliko anasa za muda mfupi kwa hivyo, nachagua kitanda kigumu kwa sababu kina nijenga wala sio kunibembeleza.

Uzoefu wakushangaza nilioupata ni siku nikiwa karibu na ziwa, ghafla nikashuhudia ndege aina ya kipekee, ikiruka karibu na uso wa maji. Hakika nilishtuka na kufurahi kwa wakati mmoja kwa sababu hakukuwa na ishara ya kuwaingiza hapo. Hapo nikajua kuwa asili ina maajabu yasiyoonekana kila siku. Pia nilihisi utulivu wakipekee. Hali isiyoweza kufikiwa katika miji yenye kelele. Nilijifunza pia kuwa kushirikiana na wengine kunaongeza uzoefu kwani marafiki walishangilia nami bila kudharau tukio lile.

Wakati wa likizo, najistawisha kwa kupanga mapema ili kuwa na muda wa kupumzika na burudani yenye tija. Kwanza, napanga ratiba ya shughuli ambazo nitashugulikia, napenda kuchagua maeneo tulivu au yenye mandhari ya asili ili akili ipumzike kweli. Pia najitengenezea muda wa kusoma au kufanya mazoezi madogo ili nguvu zisiwe zimepotea. Mara nyingine nakusanya familia au marafiki kufanya shughuli za pamoja badala ya kuwa peke yangu kila wakati. Pia, mimi hufanya kazi ndogo za kupanga nyumbani ili kurudisha utulivu baada ya likizo. Nidhamu ni muhimu, kwa sababu likizo bila mpangilio mara nyingi hubadilika kuwa msongo zaidi. Wa kazi. Napendelea kuwacha teknolojia kwa muda fulani ili akili ipumzike. Likizo nzuri ni ile inayoongeza nguvu na mtazamo mpya.